Mimi binafsi napendelea sana mfumo wa Android kuliko mfumo mwingine kama iOS. Kwanza kabisa, Android inanipa uhuru mkubwa wa kurekebisha simu yangu jinsi ninavyopenda. Naweza kubadilisha muonekano mzima, kueka widget popote, kubadilisha coins na hata kufunga custom ROM ikiwa nataka ku eksperiment zaidi. Pili, kuna chaguo nyingi sana za simu. Unaweza kupata Android nzuri kwa bei chini kama elfu kumi na tatu au ishirini. Lakini pia, kuna za hali ya juu kama Samsung Galaxy au Google Pixel zinazoshindana na iPhone. Tatu nikipenda jinsi Google inavyojiunga vizuri na Android. Gmail, Google Photos, Drive na Google Assistant zinafanya kazi karibu bila hitilafu yoyote.

Kuhusu kulinda mazingira, mimi huchukua hatua ndogo, lakini za muhimu kila siku. Kwa mfano napunguza matumizi ya plastiki, ninatupa taka mahali panapofaa, na kurudia kutumia vitu kadiri iwezekanavyo. Pia, napanda miti na kushirikiana na wengine kuelimisha kuhusu umuhimu wa mazingira safi, napendelea kutumia nishati kwa uangalifu, kama kuzimia taa zinaz hitajika. Na kupunguza maji kupotea. Hatua hizo ndogo huchangia kuhifadhi rasilimali za asili, kupunguza uchafuzi na kuhakikisha dunia yetu inabaki safi na salama kwa wazazi na pia watoto vijavyo.

Ndio, napenda kupanda milima kwani ni shughuli yenye changamoto na pia yenye burudani. Kupanda milima hunisaidia kwa sababu ni asili, kupata hewa safi na kuona mandhari ya kuvutia kutoka juu. Pia ni njia nzuri ya kuboresha afya, nguvu na ustahimilivu, wa mwili na akili. Napenda kihisia pia kwani mafanikio ya kufika kilileni huniletea furaha na kuridhika kubwa na kuniacha nikikumbuka uzoefu huo kwa muda mrefu sana.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ninayokumbuka kwa furaha sana ni siku tulipokuwa tukicheza na marafiki zangu shambani bila wasiwasi wowote. Tulicheza michezo ya jadi kama kombolela, rede na mpira wa makaratasi hadi jioni pia nakumbuka jioni za familia. Tulipokaa pamoja kusikiliza hadithi za wazee na kucheka pamoja. Nyakati hizo zilibeba furaha, upendo na uhuru na zinabaki kumbu kumbu nzuri ambazo hunifanya nitabasamu. Kila ninapozikumbuka. Utoto huo ulikua wa furaha ya kweli na wa kushirikiana na wengine.

Kila asubui, nina utaratibu unaonisa nidhamu na kunisaidia kuanza siku vizuri. Kwanza nainuka mapema ili kutoa mwili nafasi ya kuamka taratibu kisha, hufuata kunywa maji ili kumsaidia mwili kuamsha nguvu zake. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kupiga stretching ili kuimarisha mwili na akili. Kisha kufuata, kuoga na kujiandaa kwa shuguli za siku. Baada ya hapo, napenda kula kifungua kinywa chenye lishe, ambacho kinatoa nguvu na umakini. Mwisho, napanga ratiba ya siku, nikihakikisha nimepanga majukumu muhimu. Jambo linalo nifanya niwe na utulivu wa akili na kuanza siku kwa ubora.

Likizo yangu ya ndoto ingekua mahali tulivu na penye mandhari mazuri ya asili kama milima mito na misitu ya kijani kibichi ningependa kuishi kwa muda fulani karibu na asili nikifurahia hewa safi, sauti za ndege na maji yanayo tiririka kwa utulivu. Katika likizo hiyo, ningependa kufanya shugli ya kupumzika na burudani kama kupanda milima, kuogelea kwenye mito au mabwawa na kusoma kitabu kizuri chini ya kivuli. Pia ningependa kushirikiana na marafiki au familia, tukicheka, tukila vyakula, vya kienyeji na kubadilishana hadithi. Likizo hiyo ya ndoto ingekua nafasi ya kujipatia nguvu, utulivu wa akili na kumbu kumbu za furaha ambazo zitaendelea kunipendeza kwa muda mrefu.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na ushirikiano uliopo kati ya wakazi. Watu wengi hujuana, husalimiana na wako tayari kusaidiana inapohi tajika. Jambo linaloleta hali ya umoja na usalama. Napenda pia mazingira yake kwani kuna nafasi za kutembea, watoto kuchezea na watu kupumzika bila kelele nyingi. Vile vile mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka madogo, shule na usafiri. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Kuishi katika mtaa huu hunifanya nijisikie nyumbani. Salama na sehemu ya jamii yenye mshikamano na heshima.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha sana. Tamasha lilikuwa na wasani mbalimbali waliocheza muziki wa aina tofauti. Jambo lililoongeza msisimuko na burudani. Nilifurahia kuona watu wengi wakifurahia muziki pamoja. Kuimba, kucheza na kushiriki furaha kama jamii moja. Pia nilipata nafasi ya kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja. Jambo lililonifanya kuthamini zaidi kipaji na shuhudi zao. Kwa jumla, tamasha hilo liliniacha na kumbukumbu nzuri, hisia, za furaha na hamasa ya kuendelea kufurahia muziki kama sehemu muhimu ya maisha.